Wakati wa furaha, mimi huweza kujiunga na ndugu, jamaa na marafiki, kuweza kufurahia, tukio au jambo ambalo limeweza kufanyika. Tunaweza tukaenda katika kumbi za starehe, ili tuweze kupata densi pamoja na kuwapata vinywaji ambavyo vitatufurahisha. Njia hiyo mimi hutumia zaidi ili kuweza kujifurahisha.

Jioni kabla ya kulala, kitu cha kwanza nahakikisha ya kwamba, nimeingia bafuni ili niweze kuoga kutoa uchovu wote wa siku nzima, na nikimaliza hapo basi naweza kujipaka mafuta na kuvaa nguo zilizo safi na kuingia kitandani, ambapo nitaweza kuchukua kitabu na kusoma kurasa moja ama mbili, nikimaliza hapo basi naweza kusali na na kuweza kuingia katika usingizi.

Unaweza kucheza ngoma kwa sababu inakupa burudani na inaweza kukufurahisha moyo na pia inakusaidia kama kufanya mazoezi kwa sababu pale ambapo unaweza kucheza ngoma mwili unaweza kusogea na unaweza kukusaidia kuweza kupunguza au kuchoma mafuta yaliyo kuwepo katika mwili wako. Na pia inaweza kukusanyika na watu tofauti na hivyo kuweza kufurahia mziki amba.